Mimi napenda kusimamia kwa sababuu niko na ujuzii wa kuweka watu pamoja na kuwaeleza jinsi kazi itakavyo fanyika. Uwezo huu hunisaidia kuwaeleza watu kwa upole na kuwaeleza jinsi kazi inavyofanya. Na pia kuwafuatilia baada ya hiyo kazi kuona ama nimepata matokeo au lengo lililo wekwa. Kusimamiaa ni muhimu pia kwa sababu napata kusoma kutoka kwa hao wenye ninasimamia kwa sababu nawacha pia wao walete maoni yao kwenye kazi.

Laa, mimi sipendi kuvalia kofia, napenda kuka hivyo na kuonekana nywele yangu ilivyo na chukia kofia kwa sababu inanikinga kumulikwa na jua kwenye kichwa. Hivo inafanya nywele yangu isimee vizuri Kofia si mzuri kwa kichwa ama kwa nywele kwa sababu inazuia vitamini D kuingia kwenye utosi na inafanya unawa na kipara kubwa.